Timu ya kirugby wa kimarekani ninayoipenda ni new England Patriots kwa sababu imekuwa na mafanikio makubwa na nidhamu nzuri kwa muda mrefu. Nimewahi kuskia na kukumbuka michezo yao mikubwa ya Super Bowl ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa na msisimko wa hali ya juu. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Tom Brady kwa sababu ya uongozi wake, bidii na uwezo wa kubadilisha mchezo wakati mgumu. Kila timu yangu inapocheza na hisi furaha msisimuko na matumaini makubwa kwa sababu hucheza kwa juhudi na kuonyesha moyo wa ushindi.

Huwa nasherehekea mwaka mpya kwa kutumia muda na familia au marafiki. Tukila chakula cha pamoja na kushirikishana mazungumzo ya furaha. Wakati mwingine, mimi hutazama sherehe au muziki kwenye televisheni na kufanya tathmini ya mwaka uliopita pamoja na kupanga malengo ya mwaka unaokuja. Kusherehekea hivyo hunifanya nijisikie mwenye matumaini mapya, furaha na hamasa ya kuanza mwaka kwa moyo mpya.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wakujifunza haraka na kuwasiliana vizuri na watu wengine. Ninaweza kuelewa mambo mapya kwa urahisi na kuyafafanua kwa njia rahisi kwa wengine. Kipawa hiki hunisaidia kushirikiana na watu, kutatua matatizo na kufanikiwa katika masomo au kazi zangu.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbalimbali. Maoni hayo hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine na kupanua mawazo yangu. Pia, hunisaidia kufanya maamuzi bora, hasa ninapotaka kujua maoni ya watu kabla ya kuchagua au kuamua jambo fulani.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia na marafiki. Pia, mimi huitumia kupata taarifa mtandaoni, kusoma habari na kutumia mitandao ya kijamii. Wakati mwingine huitumia kwa masomu au kazi, kusikiliza muziki na kujiburudisha, jambo linaloifanya simu kuwa kifaa muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Natumia programu kama WhatsApp na Instagram mara nyingi kwa mawasiliano na kuwasiliana na marafiki na familia. Pia hutumia YouTube kupata elimu na burudani pamoja na programu za kusoma habari na kutafuta taarifa. Programu hizi huniraisishia maisha ya kila siku kunipa taarifa, mawasiliano na burudani kwa urahisi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwngine ni kuwa na nidhamu, uvumilivu na kujamini katika kila jambo analofanya. Ni muhimu kujitahidi kufikia malengo bila kukata tamaa hata unapokutana na changamoto. Pia ningemshauri athamini watu waliomzunguka, ajifunze kila siku na aishi kwa uaminifu na heshima ili kufanikiwa maishani.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwakuanza kuthamini kazi nilizofanya mwezi uliopita na kubaini maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Kisha huweka malengo yaliyo wazi na yanayoweza kufikiwa kulingana na majukumu yangu na muda niliyonayo. Pia hupanga hatuwa za kuyafikia malengo hayo na kujifuatulia mara kwa mara ili kwakikisha naendelea vizuri na kufanya marakebisho pale inapohitajika.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinsi jamii zilevyokuwa hadi kufikia zilipo sasa. Historia hunifundisha makosa na mafanikio ya watu wa zamani, jambo linalosaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa. Pia huniongeza maarifa na kunifanya nidhamini utamaduni, mila na mchango wa vizazi, vilivyo pita.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu wake. Pia, najitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati, kuepuka vitu vinavyopoteza muda na kutumia ratiba vizuri. Kupumzika kwa wakati, kuweka malengo yanayoeleweka, na kujitathmini mara kwa mara hunisaidia kufanya kazi, kwa ufanisi na kupata matokeo bora.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na kuwa tayari kujifunza mambo mapya. Ninajitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi yanavyoweza kuboresha kazi au utendaji wangu. Pia ushirikiana na wenzangu kusikiliza ushauri na kubadilika kulingana na hali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi bila kukata tamaa.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi zangu na kueka vipaumbele kulingana na umuimu na muda uliopo. Najitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati na kuepuka vitu vinavyopoteza muda. Pia, nafuatilia matumizi ya muda wangu ili kuwakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni riadha kwa sababu unaonyesha uwezo wa juu wa mwili, nidhamu na juhudi za wanamichezo. Ufuraia sana kutazama mbio za mita mia moja kwa sababu huwa na msisimuko mkubwa na huamuliwa kwa sekunde chache. Nakumbuka michezo ya olimpiki niliofuraia kutazama ambapo wanariadha walivunja rekodi na kuwakilisha inchi zao kwa fahari. Mwanariadha ninayempenda ni Usain Bolt kwa sababu ya kasi yake kujiamini na historia yake kubwa katika riadha. Wakati wa michezo ya olimpiki uisi furaha, msisimuko na mshikamano wa kimataifa kwa kuona watu kutoka mataifa tofauti wakishindana kwa amani.

Twani nilipenda sana kucheza na marafiki zangu, michezo mbalimbali kama mpira, kuruka kamba na michezo ya kufukuza. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi, kuangalia katuni na kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani. Kufanya mambo hayo kulinipa furaha, kunifanya nijisikie huru na kunisaidia kujifunza kushirikiana na wengine.

Mahali pa ki istoria ningependa kutembelea ni piramidi za misri kwa sababu ni alama kubwa ya istoria na ustaarabu wa kali. Nimewahi kusikia mengi kuhusu jinsi zilivyo jengwa na umuhimu wake katika istoria ya binadamu. Ningependa kuziona kwa macho, kujifunza zaidi kuhusu tamaduni za zamani na kuhisi uzito wa istoria mahali hapo. Jambo ambalo hunipa msisimuko na heshima kubwa kwa kazi za vizazi vilivyopita.

Muziki ninausikiliza mara nyingi ni mziki wa bongo flavor kwa sababu unaendana na maisha ya kila siku na una ujumbe unaoeleweka. Pia husikiliza mziki kwa wa injili na wakati mwingine wa kimataifa kulingana na hali ya moyo wangu. Kusikiliza mziki hunisaidia kupumzika, kufurahia na kuongeza hamasa katika shughuli zangu za kila siku.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu uwaheshimu na kusikiliza ushauri wao. Ninajitahidi kuwasiliana nao mara kwa mara. Kuwasaidia inapoezekana na kuthamini mchango wao katika maisha yangu. Mahusiano haya unipa mafunzi ya maisha upendo na mwelekea mzuri katika maamuzi yangu ya kila siku.

Haana, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini nigependa kuwa nao siku moja. Ndege hufanya mazingira ya nyumbani yawe ya kuvutia kwa sauti zao na muonekano wao mzuri. Pia, kufuga ndege kunahitaji uangalizi na upendo, jambo linaloweza kufundisha uwajibikaji na uvumilivu.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu hunipa burudani bila kuchoka sana. Kutazama michezo huniruhusu kufurahia ushindani, mbinu na vipaji vya wachezaji mbali mbali. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kucheza michezo kwa ajili ya afya na kujiburudisha pamoja na marafiki.

Naam, napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha. Kuimba hunisaidia kueleza hisia zangu na kupunguza mawazo. Hasa ninapoimba nyimbo ninazo zipenda. Pia, ni njia nzuru ya kujiburudisha na kushirikiana na wengine wakati wa mapumziko au sherehe.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa makini na kutatua matatizo kwa njia ya kimantiki. Hesabuh unifundisha uvumilivu na umakini, hasa ninapojaribu kuelewa maswali magumu. Pia, ninaona hesabu ni somo muhimu katika maisha ya kila siku. Hivyo, unifanya nilipende zaidi.

Napenda kuamuka na jua na pia kulala mapema kwa sababu hunisaidia kuwa na ratiba mzuri ya siku. Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga shughuli zangu na kuanza siku nikiwa na nguvu. Huku kulala mapema kunanisaidia kupata usingizi wa kutosha. Kwa kufanya hivyo, huisi kuwa na afya bora, umakini mzuri na utayari wakukabiliana na majukumu ya kila siku.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutumia muda na familia na marafiki wakaribu. Tukila chakula cha pamoja na kushirikishana furaha. Wakati mwingine ufanya sheree ndogo nyumbani au kutoka kula mahali pazuri. Pia utumia siku iyo kutafakari maisha yangu kushkuru kwa mwaka uliopita na kueka malengo mapia ya mwaka unofuata jambo linalo. Nifanya nijisikie mwenye furaha na matumaini.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayomsaidia mtu au jamii kwa ujumla. Kwa sababu inamchango wa moja kwa moja katika kuboresha maisha ya wengine. Kazi kama ya uwalimu, afya na huduma za jamii unipa isia ya kuridhika kwa kuona matokeo chanya ya jitiada zangu. Pia na idhamini kazi inayofanywa kwa uaminifu na bidii kwani hunijenga binafsi na kunifanya nijisikie kuwa na dhamani na kusudi maishani.

Ndiyo, mimi huvaa saa mara kwa mara kwa sababu saa hunisaidia kufatulia muda na pia kupanga shuguli zangu vizuri. Kuvaa saa hunifanya niwe na nidhamu ya wakati na kuepuka kuchelewa chelewa kwenye majukumu yangu. Pia saa nikifacha kawaida, kinacho ongeza mpangilio na wakati mwingine hupendeza kama sehemu ya mavazi.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi huanza siku kwa kusali au kutafakari kidogo kisha najiandaa kwa siku kwa kuoga na kupanga ratiba ya shuguli zangu. Baada ya hapo nakula kifungua kinywa na kuangalia mambo muhimu yanayonisubiria siku hiyo. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu, mwenye umakini na tayari kwa majukumu ya kila siku.

Kumbu kumbu nzuri za shule, ninazo ni za kushiriki masomo darasani, kucheka na marafiki, na kushiriki michezo au shughuli za ziad.a. Nakumbuka vizuri walimu waliokuwa wakituhamasisha na kututia moyo wa kufanya vizuri zaidi. Nyakati hizo zilinifundisha nidhamu, ushirikiano na kunipa marafiki pamoja na uzoefu mzuri ninaohudhamini hadi leo.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazofaa mazingira niliopo. Hasa nguo zinazokuwa nadhifu na zenye kunipa uhuru wa kusogea. Mara nyingi mim huchagua nguo kawaida kwa matumizi ya kila siku na nguo rasmi ninapokuwa kazini au kwenye hafla. Aina hii ya mavazi hunifanya nijisikie huru, nadhifu na mwenye kujiamini.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijami kwa mawasiliano kupata habari na kuburudika. Mimi hutumia mitandao hiyo kuwasiliana na marafiki na familia kushiriki mawazo na kufuatilia matukio mbalimbali. Hata hivyo, mimi hujitahidi kuitumia kwa kiasi ili isichukue muda mwingi na kuathiri majukumu yangu ya kila siku.

Zawadi nzuri niliowai kupokea ni kitabu nilichopewa na mtu wa karibu kwa sababu kilikuwa na maana kubwa kwangu. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana kwa sababu ilionyesha kuwa mtu huyo alinielewa na alijua ninachokipenda. Kitabu hicho kilinisaidia kujifunza mambo mapya, kuniongezea maarifa na kunipa motisha katika maisha. Kila ninapokikumbuka, huhisi furaha na shukrani kwa sababu haikuwa tu zawadi ya kawaida bali ilikuwa ishara ya upendo na kujali.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Uwezo wa kupanga muda na kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kuepuka migogoro kazini. Kupanga muda hunifanya niwe na nidhamu, nikamilishe majukumu kwa wakati na kuongeza ufanisi. Pia, stadi ya kujifunza haraka, kutumia teknolojia na kubadilika na mabadiliko ni muhimu kwa sababu hunisaidia kukua kitaaluma na kukabiliana na changamoto mbalimbali za kazi.

Naam, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuifadhi kumbu kumbu, muhimu na kuonyesha uzuri wa vitu na matukio mbali mbali. Kupigia pichah unipana fasi ya kuwa mbunifu na kuangalia dunia kwa mtazamo tufauti. Pia, hunifanya nijisikie furaha ninapokumbuka matukio mazuri kupitia picha nilizopiga.

Napendelea chakula chenye latha ya kati, kisicho na pilipili nyingi wala chumvi kupita kiasi, kwa sababu hunifanya nifurahie ladha ya asili ya chakula. Aina hii ya chakula hunisaidia kwa utulivu, bila kuadhiri afya yangu, hasa tumbo na mwili kwa ujumla. Pia napenda chakula kilichopikwa vizuri chenye viungo vya kawaida kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye furaha baada ya kula.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kunanipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wenzangu na kufikia matokeo bora kwa ushirikiano, kufanya kazi kwa pamoja husaidia kugawana majukumu na kupunguza mzigo wa kazi. Hata hivyo, wakati mwingini napenda pia, kufanya kazi peke yangu ili kuzingatia kazi inayohitaji umakini mkubwa na kufanya maamuzi kwa utulivu.

Wikendi zangu kwa kawaida huwa za kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Jumamosi mara nyingi hutumia muda kufanya kazi ndogo za nyumbani, kununua mahitaji au au kukutana na marafiki kwa mazungumzo au kunywa kahawa. Jumapili hupendelea kutumia muda na familia kupumzika zaidi na kujiandaa kwa wiki mpya. Wikendi hunipana nafasi ya kupumzika akili, kujiburudisha na kurejesha nguvu kabla ya kuanza majukumu ya wiki ijao.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa kwa sababu kinatumika katika nchi nyingi duniani na kinaweza kunipa fursa zaidi ya elimu na kazi. Kujifunza lugha hii kungeongeza uwezo wangu na kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Pia, nadhani kifaransa ni lugha yenye mvuto na kujifunza kungekua jambo la kufurahisha na lenye manufaa sana.

Kumbukumbu ya kutisha niliowai kuwa nayo ni wakati nilipopotea kwa muda mfupi, nikiwa mtoto katika eneo lenye watu wengi. Nilihisi hofu na kuchanganyikiwa kwa sababu sikuwa na uhakika nitamwona nani wa kunisaidia. Baada ya muda nilipatikana na kuunganishwa tena na watu wangu lakini tukio hilo liliniacha na funzo la kuwa makini na kubaki karibu na watu ninaoandamana nao. Ninapolikumbuka sasa huhisi shukrani kwa kuwa liliisha salama na kunifundisha umuhimu wa tahadhari.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mazingira mazuri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya moyo. Mahali penye hewa safi, mpangilio mzuri na kelele kidogo hunisaidia kufikiri vizuri na kupumzika. Pia napenda maeneo yenye watu wenye heshima na ushirikiano kwa sababu hunifanya nijisikie salama na kufurahia kuwa hapo.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kwa sababu ni mzuri kwa afya ya mwili mzima na huimarisha misuli, pumzi na stamina. Kuogelea pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunipa hisia ya utulivu na furaha. Napenda mchezo huu kwa sababu unaweza kufanywa kama burudani au mazoezi bila kuumiza viungo vya mwili. Ningependa kujifunza vizuri ili nijiamini zaidi, majini na kuufanya kuwa sehemu ya mtindo wangu wa maisha ya kiafya.

Naam, nimewai kufanya yoga mara chache na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Yoga ilinisaidia kupumzisha mwili na akili hasa baada ya siku ndefu yenye shuguli nyingi. Nilifuraiya mazoezi ya kupumua na kunyoosha mwili kwa sababu hunifanya nijiskie mtulivu na mwenye nguvu mpya. Ingawa sifanyi mara kwa mara, ninaona yoga ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha umakini na kuimarisha afya ya mwili kwa ujumla. Hivyo ningependa kuendelea kuifanya zaidi siku zijazo.

Utaratibu wangu wa kila siku asubuhi, huanza mara tu ninapoamka. Kawaida kati ya saa kumi na mbili na saa moja asubuhi kulingana na ratiba yangu. Huamuka nikiwa mtulivu. Kisha mimi huchukua muda mfupi kusali au kutafakari ili kuandaa akili yangu kwa siku mpya. Baada ya hapo, mimi huoga na kujipanga. Kisha hula kiamshakinywa chepesi kama chai. Mkate, mayai au uji ili kupata nguvu za kuanza siku. Kabla ya kuondoka, mimi hupenda kuangalia ratiba yangu ya siku. Kuhakikisha nimebeba vitu muhimu na kupanga vipaumbele vya kazi au shughuli zilizonisubiri. Asubuhi hunipa hisia ya mwanzo mpya, utulivu na matumaini na hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima kwa moyo wa bidii na umakini.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilifurahia kuona kazi mbalimbali za wasanii kama uchoraji, sanamu na picha ambazo ziliojesha ubunifu na ujumbe tofauti. Maonyesho hayo yalinipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kujifunza mitazamo mipya na kuthamini zaidi vipaji vya wasanii. Nilihisi furaha ya msukumo kwa sababu sanaa huweza kueleza hisia na mawazo kwa njia ya kipekee sana.

Naam, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunipa furaha ya kipekee na hunisaidia kueleza hisia zangu bila kutumia maneno. Kupiga chombo hunifanya nipumzike, kupunguza mawazo na kujisikia karibu zaidi na mziki ninaoupenda. Ingawa si mtaalamu sana, hufuraia kujifunza polepole na kujaribu ala mbalimbali kwa sababu huniongeza ubunifu, subira na kujiamini. Muziki kupitia ala hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie huru na mwenye mskumo mzuri.

Mnyama wakufugwa ningependa kumfuga ni mbwa. Kwa sababu ni mnyama mwenye urafiki na uaminifu mkubwa. Mbwa mara nyingi huwa na mwonekano mzuri. Wengine wana manyoya laini na macho yanayoonyesha upendo na uangalifu. Tabia zake ni za kucheza, kulinda na kuwa karibu sana na mmiliki wake. Jambo linalofanya ajisikie kama rafiki wa kweli. Kitu cha kuchekesha kuhusu mbwa ni jinsi wanavyoweza kucheza bila kuchoka kukimbia ovyo kwa furaha au kuonyesha hisia kwa kutingisha mkia wanapofurahi. Napenda wanyama pori wa kufugwa kwa sababu hunipa furaha hupunguza upweke na hufundisha uwajibikaji na huruma. Pia, huleta upendo na uhai mzuri nyumbani, jambo linalofanya mazigira yawe ya furaha zaidi.

Wakati wa baridi kali, mimi hujitahidi kwa kujikinga na kuvaa nguo nzito na za joto kama sweta na makoti. Pia, napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kuupa mwili wangu joto. Zaidi ya hayo, mimi hupunguza kutoka nje bila sababu, mimi hupumzika zaidi nyumbani na mimi uhakikisha nalala vizuri ili kuilinda afya yangu wakati wa baridi.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupoa na kujiskia vizuri. Napendelea kunywa maji mengi au vinywaji baridi, kukaa sehemu yenye kivuli na kuvaa nguo jepesi. Pia, napenda kupumuzika nyumbani au kufanya shuguli zisizoitaji nguvu nyingi na wakati mwingine kufuraia kuogelea au kuoga maji baridi ili kupunguza joto na kubaki mwenye nguvu.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Sababu kubwa ni urahisi na upatikanaji wa habari kwa haraka. Kwani nina weza kupata taarifa wakati wowote kupitia simu au kompyuta bila kusubiri gazeti la asubui. Habari mtandaoni pia husasishwa mara kwa mara. Hivyo hunipata taarifa za hivi punde kuhusu matukio ya ndani na yaki mataifa. Pia, napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu ninaweza kulinganisha vyanzo tofauti, kusoma maoni ya watu na kuchagua mada ninazo zipenda kama siasa, uchumi, michezo au burudani. Hata hivyo, gazeti la karatasi lina mvuto wake hasa kwa watu wanaopenda kusoma kwa utulivu bila kutumia vifaa vya kidigitali. Kwa ujumla, habari mtandaoni hunipa zaidi hunifa zaidi kwa mtindo wa maisha wa sasa unaoitajika si na urahisi.

Mfanyabiashara bora ninayempenda ni Elon Musk kwa sababu ya ubunifu, ujasiri na maono makubwa ya kubadilisha dunia. Alifanya mambo ya ajabu kama kurudisha roketi ardhini kupitia SpaceX na kuendeleza magari ya umeme kupitia Tesla. Kutoka kwake najifunza umuimu, wa kuwa na maono, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Njia yake ya biashara hunipa motisha na matumaini makubwa.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na kuwafanya wajisikie huru tangu siku ya kwanza. Huwa nawafamisha kuhusu mazingira ya kazi, kanuni za msingi na kuwajulisha wenzangu ili wajisikie sehemu ya timu. Pia mimi hujitahidi kuwapa msaada na mwongozo wanapohitaji kusikiliza maswali yao na kuwahamasisha ili waanze kazi kwa kujiamini na ari nzuri.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia zana za mtandaoni kama barua pepe, mikutano ya video na programu za ushirikiano. Tunapanga ratiba na malengo yaliyo wazi ili kila mtu ajuwe majukumu yake na muda wa kuyatekeleza. Pia mimi hujitahidi kushirikiana kwa heshima, kutoa marejesho kwa wakati na kuwa tayari kusaidia wengine ili kudumisha mshikamano na ufanisi hata kama hatuko pamoja kimwili.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani kwa sababu ilikuwa kipindi cha nguvu nyingi, ndoto nyingi na majukumu machache. Ujana ulikuwa na furaha, uhuru wa kujaribu mambo mapya na muda mwingi wa kujifunza bila shinikizo kubwa. Hata hivyo, nathamini pia maisha ya sasa kwa sababu yamenipa uzoefu, hekima na uelewa mpana wa maisha. Hivyo ningependa kurudi ujana kwa kumbukumbu na hisia, lakini nibaki na maharifa niliyo nayo sasa.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kutathmini jinsi kazi inavyofanyika kwa sasa na kubaini maeneo yenye changamoto au yanayopoteza muda. Kisha huweka mapendekezo ya maboresho kama kurahisisha hatua kutumia teknolojia au kugawa majukumu vizuri zaidi. Pia, hushirikisha timu kupata mawazo yao, kujaribu mabadiliko madogo na kufuatilia matokeo ili kuhakikisha mchakato unakuwa bora, wa haraka na wenye ufanisi zaidi.

Zana za digiti ninazo zitumia kila siku ni simu janja na kompyuta kwa ajili ya mawasiliano na kazi. Hutumia barua pepe na programu za ujumbe kama WhatsApp na Teams, huwasiliana na wenzangu na marafiki. Pia, hutumia kalenda ya kidigitali kupanga ratiba, programu za kuandika nyaraka na interneti kutafuta taarifa. Zana hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuokoa muda na kupanga shughuli zangu za kila siku vizuri.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya mwaka mpya kwa sababu huleta matumaini mapya na mwanzo mpya. Napenda hali ya furaha, tafakari ya mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka unaokuja. Pia ni wakati mzuri wa kuwa pamoja na familia au marafiki wa kusherehekea kwa amani na furaha.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni zoezi zuri linalosaidia afya ya mwili mzima na kupunguza msongo wa mawazo. Kuogelea unifanya nijiskie mtulivu, mwenye nguvu na unisaidia kupoa hasa wakati wa jua kali. Pia, ni shuguli ya kufuraisha ambayo ninaweza kuifanya kama burudani au kama zoezi.

Napenda kula mboga kama mchicha, kabeji na sukuma wiki kwa sababu zina lishe bora na huandaliwa kwa urahisi. Pia, mimi hupenda mboga za majani kwa sababu huwa zinanifanya nijisikie mwenye afya na hunisaidia kumarisha mwili. Mboga hizi hunipendeza kwa ladha yake na kwa kuwa zinaendana vizuri na vyakula vingine kama wali au ugali.

Kazi ninachokipenda zaidi ni chai kusababu hunipa utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Napenda chai hasa asubuhi, ninapo anza siku au jioni, ninapotaka kupumzika baada ya shughuli nyingi. Nilizoea chai tangu nikiwa mdogo, nikiiona ikinywewa sana nyumbani, jambo lilo nifanya niipende zaidi. Baada ya kunywa chai, mimi huhisi nikiwa mtulivu, mwenye umakini na tayari kuendelea na shughuli zangu au kupumzika kwa amani.

Hali ya hewa nayoipenda zaidi ni ya wastani, yenye joto la kawaida lisilozidi sana wala baridi kali. Napenda wakati kuna upepo mwanana na anga lililo wazi kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Hali hii huniruhusu kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi, kutoka nje bila usumbufu na kufurahia siku kwa utulivu na furaha.

Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uelewa. Ni muhimu kutoa taarifa kwa wazi, kwa wakati, na kwa heshima ili kila mtu aelewe majukumu na malengo. Pia, kusikiliza wengine ni jambo la msingi kwa sababu husaidia kuepuka migongano, kujenga ushirikiano mzuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Naam, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kucheza ngoma hunisaidia kujiburudisha, kutoa mawazo na wakati mwingini kufanya mazoezi ya mwili bila hata kutambua. Pia, napenda kucheza ngoma kwenye sherehe au wakati wa muziki ninaoupenda. Kwa sababu, huongeza furaha na kuleta ukaribu na watu wengine.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ufanisi ili kutoa matokea bora. Nataka kukua kitaaluma, kujifunza mambo mapya na kuchukua majukumu makubwa zaidi kadri ninavyopata uzoefu. Pia, nina lengo la kushirikiana vizuri na wenzangu, kuchangia maendeleo ya ushirika na kufanya kazi yenye maana itakayokuwa na mchango, chanya kwa watu au jamii kwa jumla.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kuweza kutimiza malengo niliyopewa kwa wakati wa ubora mzuri. Pia nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu, kufanya kazi vizuri na timu na kupata imani ya wakubwa zangu kazini. Mafanikio haya yamenipa motisha, kujiamini zaidi na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujifunza zaidi.

Nina wiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri na kueka mipaka wazi kati ya kazi na muda binafsi. Najitahidi kumaliza majukumu ya kazi kwa wakati ili nipate muda wakupumzika, kuwa na familia au kufanya mambo ninayoyapenda. Pia, hutambua umuhimu wa mapumziko na kujitunza kwa sababu kunisaidia kuwa na afya njema, furaha na ufanisi zaidi kazini na katika maisha kwa ujumla.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri, kufanya mawasiliano ya wazi na kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Pia, nina bidii, wajibikaji na uwezo wa kujifunza haraka mambo mapya. Niko tayari kupokea maoni na kubadilika pale inapoitajika. Jambo linalo nisaidia kuboresha utendaji wangu na kuchangia mafanikio ya timu na shirika kwa ujumla.

Uzoefu wa kushangaza niliowai kupata ni kushuhudia jinsi jambo gumu lilivyoweza kufanikiwa baada ya juhudi na subira kubwa. Nilishangazwa kuona matokeo mazuri yakitokea pale ambapo kulikuwa na changamoto nyingi mwanzoni. Uzoefu huo ulinifundisha kuwamini mchakato kutokata tamaa na kuthamini mafanikio hata yanapokuja taratibu.

Napata habari kupitia vyanzo mbalimbali kama televisheni, au redio na tuvuti za habari mtandaoni. Pia, utumia mitandao ya kijami kufuatilia taarifa za haraka lakini ujitahidi kuchagua vyanzo vinavyo aminika. Njia hizi unisaidia kuwa na tarifa za ndani na za kimataifa kwa wakati.

Ninaifathi data yangu kwenye vifavya kidigitali kama kompyuta ama simu, pamoja na huduma za mtandaoni kwa usalama zaidi. Pia, wakikisha ninanakala ya data muhimu ili isije ikapotea, endapo kifaa kitapata hitilafu. Kufanya hivyo, unisaidia kulinda tarifa zangu na kuzipata kwa uraisi wakati wo wote nenezoziitaji.

Wakati wa siku za mvua, napenda kukaa nyumbani na kufanya shughuli za utulivu kama kusoma, kuangalia filamu au kusikiliza muziki. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu huleta hewa safi na hali ya utulivu, ingawa wakati mwingine hubadilisha mipango ya kutoka nje. Nakumbuka siku moja ya mvua niliyofurahi sana nilipokuwa nyumbani na familia. Tukizungumuza na kucheka huku mvua ikiendelea kunyesha nje. Mvua hunifanya nipange upya shughuli zangu, nipunguze haraka na nijikite kwenye mambo ya ndani. Nikisikia sauti ya mvua, huhisi kama, huhisi amani, faraja na utulivu wa kipekee.

Wakati ninapowitaji msaada kazini, uwanza kwa kubaini hasa eneo ninapowitaji msaada ili nieleze kwa uwazi. Kisha mimi umuendia mwenzangu au kiongozi wangu na kuuliza kwa eshima. Nikiwa tayari kusikiliza ushauri au maelekezo. Pia, mimi utumia rasili mali zilizopo kama miongozo ya kazi au zana za mtandaoni. Kwamba msaada unisaidia kujifunza, kwepuka makosa na kwekikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Mimi hutumia kuandaa nyaraka, kutafuta taarifa mtandaoni na kuwasiliana kupitia barua pepe au mikutano ya mtandaoni. Pia, mimi hutumia kompyuta kujiongezea ujuzi, kupanga kazi na wakati mwingine kwa burudani kama kuangalia video au kusoma makala.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na raisi kurekebisha maandishi. Kuandika kwa kompyuta unsaidia kuifadhi kazi zangu fizuri na kuzipata kwa uraisi baadae. Hata hivyo, wakati mwingine mi upenda kuandika kwa mkono, hasa ninapo taka kufikiri kwa utulivu au kuandika mawazo binafsi kwa sababu huleta isia za karibu zaidi.

Napenda kuhusu mtaa wangu kwa sababu unautulivu na watu wenye ushirikiano mzuri. Majirani huwasiliana kwa heshima na kusaidiana inapo hitajika. Jambo linalofanya mazingira yawe salama na rafiki. Pia napenda huduma zilizo karibu na mtaa wangu kwa maduka na barabara ambazo hurahisisha maisha ya kila siku.

Napenda rangi ya bluu hafifu au kijivu chepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu zinatoa utulivu na amani. Rangi hizi husadia kupunguza mawazo zinaendana na mapambo mengi na hufanya chumba kionekane nadhifu na chenye mwanga wa kutosha.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huleta uzuri na utulivu wa kipekee. Maua hunifurahisha kwa rangi na harufu yake na hufanya mazingira yawe ya kuvutia na yenye uhai. Pia, maua hunipa hisia ya amani na furaha ninapoyaona au kuyatunza.

Ninajitunza kukwakikisha na lala usingizi wa kutosha, kula chakula chenye lishebora na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pya, utenga muda wa ku pumuzika kusikiliza muziki na kufanya jambo ninapolipenda ili kuponguza msongo wa mawazo. Kujitunza unisaidia kuwa na afyajema, utulivu wa akili na nguvu ya kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Nafanya kazi na masomo yanao nisaidia kujiendeleza na kufikia malengo ya badae. Ninapenda kujifunza mambo mapia na kuwona matukio ya juhudi zangu. Changamoto kubwa ni msongamano wa majukumu na muda mdogo lakini unifundisha kupanga vizuri. Ningependa kuboresha uwiano kati ya kazi, kujifunza na mapumziko.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya programu na ujuzi wa kidijitali. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya sasa inategemea sana teknolojia katika kazi, mawasiliano na biashara. Nimewahi kujaribu kujifunza baadhi ya mambo ya msingi hapo awali, lakini ningependa kuyaeleza kwa kina zaidi. Ningependa kujifunza ujuzi huu kupitia kozi za mitandaoni, video za mafunzo na kufanya mazoezi kwa vitendo ili kuongeza kuelewa. Ninaona wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwa sababu kujifunza mapema hunisaidia kujiandaa vizuri kwa fursa za baadaye na kunipa muda wa kuboresha ujuzi huo polepole bila presha.

Napanga kazi zangu kwa kuanza kuorodhesha majukumu yote ninayo paswa kufanya kisha kuyaweka kwa vipaumbele kulingana na umuhimu na muda. Hutumia ratiba au orodha ya kazi za kufanya ili kufuatilia maendeleo yangu. Pia, ugawanya kazi kubwa kuwa hatua ndogo ndogo. Jambo linalo nisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kuhepuka msongo wa mawazo na kukamilisha majukumu kwa wakati.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ya bidii yake, nidhamu na heshima yake na kujitokeza kwake katika mchezo wa mpira wa mguu. Napenda jinsi anavyofanya kazi kwa juhudi kubwa ili kuendelea kuwa bora pamoja na uwezo wake wakufunga magoli katika nyakati muhimu. Kila ninapomuona akicheza, mimi huisi msisimuko na motisha ya kufanya kazi kwa bidii katika malengo yangu binafsi.

Naam, nimewahi kununua tikiti za Tukio kama tamasha au mechi ya michezo. Uzoefu huo ulikuwa wakusisimua kwa sababu, ulifanya ni hisi kuwa sehemu ya tukio ilo kabla hata halijaanza. Kununua tikiti hunipa hamasa na kunifanya nijipange mapema ili kufurahia Tukio kikamilifu.

Husasisha viva vyangu mara inapohitajika, hasa pale vinapokuwa havifanyi kazi vizuri au havikidhi mahitaji yangu ya sasa. Kwa kawaida, husasisha baada ya muda fulani kama miaka michache au kunapokuwa na toleo jipya lenye maboresho muhimu ya usalama na utendaji. Kufanya hivyo hunisaidia kufanya kazi kwa ubinafsi, ufanisi, kulinda taarifa zangu na kutumia teknolojia ilio bora zaidi.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaofuraisha na unaonisaidia kufanya mazoezi ya mwili. Kucheza mpira unifanya nijisikie mwenye nguvu, kushirikiana na wengine na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujenga urafiki.

Napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko ac kwa sababu ac hunipa hewa safi na hunifanya nijisikie huru zaidi. Upepo wa asili una utulivu wake na hunisaidia kupumzika bila baridi kali. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana, av nayo ni nzuri kwa sababu husaidia kupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe ya kustarehesha.

Ndio, napenda asali kwa sababu ni tamu ya asili na ina faida nyingi kiafya. Huipenda kutumia kwenye chai, uji, au wakati mwingine kula kijiko kidogo peke yake. Asali hunipa ladha nzuri, hunisaidia kuongeza nguvu na hunifanya nijisikie vizuri kiafya.

Napendelea zaidi baridi ya wastani kuliko jotokali kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu. Wakati wa baridi ya kawaida, nirahisi kufanya kazi kufikiri vizuri na hata kulala usingizi mzuri. Pia, napenda kuvaanguo za joto na kufurahia vinywaji vya moto kama chai au kahawa ambavyo huongeza faraja. Joto kali kwa upande mwingine hunifanya nichoke haraka na wakati mwingine hupunguza umakini wangu. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana pia. Kwaujumla, napendelea hali ya hewa ya kati iliyo na baridi nye pesi kwa sababu hunipa utulivu afyanjema na mazingira mazuri ya kuishi na kufanya shughuli za kila siku.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi mara nne kwa wiki kulingana na ratiba ya majukumu yangu ya kila siku. Mazoezi ninayoyafanya ni pamoja na kutembea haraka kunyoosha mwili na wakati mwingine mazoezi ya nyumbani kama push-ups au sit-ups. Wakati mwingine pia mimi hushiriki michezo kwa ajili ya kujiburudisha. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya njema kuimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya mazoezi, huhisi mwili umekuwa mwepesi, akili imetulia na nina nguvu zaidi ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili kuhakikisha taarifa zangu binafsi ziko salama. Kwanza huwa makini sana na aina ya taarifa ninazo shiriki hasa kwenye mtandao ya kijami na huepuka kuweka taarifa nyeti kama namba za siri au taarifa binafsi hadharani. Pia, natumia nenosiri imara lenye mchanganiko wa herufi nambari na alama maalum na kuhakikisha kila akaunti ina nenosiri lake tofauti. Zaidi ya hayo, mimi hutumia uthibitisho wa hatua mbili inapowezekana ili kuongeza usalama. Mimi pia husahisha programu na vifaa vyangu mara kwa mara ili kulinda dhidi ya hatari za kiusalama. Pia mimi huepuka kubofya viungo au kupakua faili kutoka kwa vyanzo visivyo aminika. Hatua hizi hunipa amani ya moyo na kunisaidia kutumia mtandao kwa usalama na ujasiri zaidi.